Naam, napenda kukaa na familia yangu, kupiga gumzo nao, pia napenda kutazama filamu nazozipenda pamoja nao, napenda pia kutembea nao barabarani, na pia napenda kutembeleambuga na sehemu za burudani pamoja na familia yangu.

Ndiyo, wakati mwingine napenda kuzungumzia kuhusu siasa sababu inasaidia kuelewa nchi, inasaidia kuondoa msongo wa mawazo kwa kutangamana na watu, pia inasaidia wakati mwingine kuburudisha ya kuongea kuhusu wanasiasa wanaosaidia nchi.